Nikijifurahisha wakati wa furaha huwa na njia mbalimbali za kueleza hisia zangu na kuimarisha hali ya furaha hio. Kwanza kabisa mara nyingi huonyesha furaha kwa tabasamu na kicheko. Kwani hii ni ishara ya moja kwa moja ya kuonyesha hisia za furaha. Tabasamu la kweli na kicheko husaidia pia kuambukiza furaha kwa wakati wanaoizunguka na kufanya mazingira kuwa chanya zaidi. Wakati mwingine, cheko kinaweza kuwa cha dhahiri na cha sauti kubwa ikiwa jambo linalofanyika, linafurahisha, ni la ajabu au limejaa msisimko. Mbali na tabasamu hujifurahisha kwa kusafiri au kufanya mambo niliyoyapenda. Wakati wa furaha mara nyingi hupenda kutumia muda wa ziada kufanya jambo ambalo linalofanya ni nijisikie vizuri. Kama kutembea nje, kuenda bustani au kushirikiana na marafiki katika shughuli za burudani. Kusafiri kwa muda mfupi na kufanya kitu kipya huwa njia nzuri ya kuongeza furaha na kupanua mtazamo wangu. Pia husaidia kupata mwanga mpya wa kisaikolojia na kupunguza mawazo ya kawaida ya kila siku. Wakati mwingine, hujifurahisha kwa kusikiliza muziki au kucheza muziki mwenye midundo mizuri au wimbo unao unaunipendeza, kufanya mwili wangu kujisikia kihisia, kunaweza kuwa na kicheko, kuimba, pamoja au hata kucheza kidogo. Muziki una nguvu na kuongeza hisia chanya na huweza kufanya mtu ajisikie uhuru na raha. Kucheza kidogo au kushiriki katika burudani pia hunisaidia mwili kuachilia endorphins ambazo ni kemikali za furaha zinazoongeza hali ya kisaikolojia chanya. Vile vile hunifurahisha kwa kushirikiana na watu wanaonipenda, kushirikiana na familia, marafiki au wenzangu wakati wa furaha. Kunapopanua hali ya furaha na kuifanya kuwa ya muda mrefu. Wakati mwingine, huweza kushirikiana kwenye mazungumzo ya kicheko, michezo ya pamoja au shughuli za pamoja kama kula pamoja, kucheza michezo midogo, au hata kuunda kumbukumbu za furaha. Hii hunifanya furaha isikome haraka na huimarisha uhusiano wa karibu na wengine. Pia, wakati mwingine hujifurahisha kwa kutafakari au kushukuru, nikipata hali ya furaha kubwa mara nyingi hunyakua muda kidigo kuandika au kufikiria mambo mazuri yanayotokeza. Hii hunisaidia kuthamini kile nilichopata, kuelewa sababu za furaha au kuongeza shukrani. Kutafakari hufanya furaha kuwa ya kudumu zaidi na kunisaidia kuendelea na hisia chanya hata ya tukio lililofanyika, nijifurahishe kumalizika. Kwa jumla kwa jumla nikifurahisha wakati wa furaha huchukua hatuwa za kueleza hisia hizo kwa mwili, akili na moyo. Hii ni pamoja na kicheko, tabasamu, kucheza, kusikiliza muziki, kushirikiana na wengine, kufanya mambo ninayopenda na kutafakari. Njia hizi zote hunisaidia kounyisha furaha, kuendeleza na kuhakikisha kuwa wakati wa furaha unabaki kuwa kumbukumbu nzuri na yenye maana.

Napenda kuvaa nguo za aina mbalimbali kulingana na hali, shughuli na hisia zangu. Kila aina ya nguo ninayozoea ina nafasi yake ya kuchangia kwa namna tofauti katika hisia zangu na mtindo wangu binafsi. Kwa mfano, pale panapokuwa kazini au kwenye mikutano rasmi, hupendelea kuvaa nguo rasmi. Hizi nguo hufanya nijisikie mtulivu, kujiamini na kuonyeshe heshima kwa watu nikiwa nao. Maranyingi, hizi ni nguo za rangi za kawaida au za kimya kama nyeusi, bluu ya giza au kijivu. Ambazo ni raisi kuendana na mazingira ya kazi. Pia, huangalia nguo ambazo ni rahisi kupumua na starehe, ili nijihisi usumbufu wakati wa kazi ya muda. Mbali ya nguo rasmi, napenda kuvaa pia nguo za burudani au kawaida, pale ninapokuwa nyumbani au nikielekea kwenye shughuli zisizo rasmu. Hizi ni pamoja na tishati, shati za starehe, suruali za starehe au sketi zinazofaa kwa hali ya joto na starehe. Nguo hizo hunipa uhuru mkubwa huniruhusu kuendelesha shughuli mbalimbali bila vizuizi. Na pia hufanya nijisikie huru kihisia. Napenda nguo hizi pia wakati wa wikendi au mapumziko. Kwani zinanifanya nijisikie kupumzika na kuondoa msongomano wa mawazo baada siku ngumu. Pia napenda kuva nguo ambazo zinaonyesha mtindo wangu binafsi. Hii inaweza kuwa kwa rangi michoro au muundo wa kipekee wa nguo. Napenda nguo ambazo zinaongeza kujiamini kwangu na kunifanya nijisikie mzuri kihisia na kimwili. Kwa mfano, nguo zenye muundo wa kuvutia rangi zinazochanganya vizuri au mchanganyiko wa mtindo ya kisasa. Hufanya nijisikie furaha na niwe na ari ya kushirikiana na wengine. Napenda nguo zisizo za kawaida na za kujitambulisha, lakini pia zinapaswa kuwa za starehe na rahisi kuwa. Vile vile napenda kuzingatia maeneo na hali ya hewa ninayokuwa nayo. Kwa mfano, wakati wa joto, hujidhatiti kuvaa nguo nyepesi na zinazopumua. Ambazo ni husaidia mwili kusalia baridi na starehe. Wakati wa baridi, hupenda nguo za joto kama koti, sweta au skafu. Ambazo huthibitisha starehe na ulinzi wa mwili. Hali ya hewa ni jambo muhimu katika uchaguzi wa nguo. Kwani kuathiri hisia na uwezo wa kufanya shughuli kwa stare. Aidha, napenda kuzingatia nafasi au hafla ninayopenda. Kwa mfano pale ninapohudhuria sherehe rasmi au harusi. Hujidhatiti kuvaa nguo za heshima na za kisasa. Ambazo zinaendana na tamasha. Napenda nguo zenye muundo mzuri rangi zinazofaa na ambazo hufanya nijisikie kuwa starehe ya hafla kwa heshima na starehe. Wakati wa michezo, piknik au shughuli za burudani nje hupendelea nguo rahisi za starehe na zinazoruhusu uhuru wa mwili njia hii inakikisha kuwa nguo ninazovaa zinakidhi mahitaji ya ghafla na pia zinafanya nijisikie furaha na mwenye starehe. Hiu hufanya nguo zisiwe tu vifaa vya kuvaa bali ni sehemu ya kuunda mtindo wa maisha na kuimarisha hisia chanya na kuonyesha heshima na uhusiano mzuri na watu wanaonizunguka.

Wakati wa mapumziko ya mchana huchukua muda huo kwa njia inayonisaidia kupumzika kurejesha nguvu na kuji andaa kwa shughuli za mchana au jioni kwa kawaida napenda kutumia mapumziko haya kwa mchanganyiko wa shughuli za mwili akili na burudani ndogo ili nisihisi uchovu ukitawala. Kwanza kabisa hupumzisha najipumzisha kimwili hii inaweza kuwa kwa kukaa kimia, kunywa maji, kula chakula kidogo, au hata kutembea kidogo. Kukaa kimya au kutafakari yanayo nisaidia ili niweze kuweka akili ipumzike baada ya kazi ya asubuhi na kunisaidia kurudisha kazini kurudisha kazini mwenye umakini zaidi. Kutembea kidogu pia hunisaidia kuzungumza, kutembea kidogu pia unisaidia kupunguza mawazo na hunipa nguvu za kimwili na kupunguza msongamano mwingi wa mawazo. Pili, napenda kutumia muda wa mapumziko ya mchana kwa kusoma au kufanya jambo la kufurahisha. Hii inaweza kuwa kusoma kitabu, jarida au kuangalia taarifa fupi mtandaoni. Shughuli hizi hunisaidia akili kupumzika kutokana na kazi nzito lakini pia hufundisha na kuniachia mawazo mapya. Wakati mwingine, hupenda kusikiliza mziki mnyenyekevu ili kuboresha hisia na kuongeza ari ya kuendelea na kazi. Aitha napenda kutumia mapumziko ya mchana kwa mawasiliano na wenzangu mazungumzo mafupi mafupi na wenzangu huniruhusu nijisikie mwenye karibu kuwa na furaha na kucheka na kushirikiana na kushirikiana na wengine na kujisikia mwenye uhuru zaidi. Pia hufanikisha uhusiana mzuri kazini kuondoa mavutano ndogo na kuongeza motisha ya kazi baada ya mapumziko. Mara nyingi, mara nyingine mapumziko ya mchana ni muda mfupi wa kupanga kuboresha, kupanga maboresho ya siku. Hii ina maanisha kuchambua kazi zinazo fanyika, kupanga zile zinazo fuata na kuhakikisha kila jambo linaweza kuwa linaenda kwa ufanisi. Kufanya hivyo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha utulivu wa akili. Kwa jumla, wakati wa mapumziko ya mchana, huchukuliwa na umakini ili kupumzika, kurejisha nguvu, kujifunza kidogo, kushirikiana na wengine na kupanga shughuli za baadae. Napenda kutumia mapumziko ya mchana kwa mawasiliano na wenzangu, mazungumzo mafupi na wenzangu kuhusu mambo ya kawaida, kicheko au kushaurikiana kwenye changa moto ndogo hufanya mapumziko kuwa ya kufuraisha. Pia hufanikisha uhusiano mzuri kazini kuondoa mvutano mdogo mdogo na kuongeza motisha ya kazi baada ya mapumziko. Hii hufanikisha kuwa na mchana mzuri mzuri kihisia na mwili na kuhakikisha kuwa kazi inafanyika kwa tija na ufanisi.

Kwanza kabisa kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji mawasiliano mazuri na ya mara kwa mara. Kwa kuwa, hatuko pamoja kimwili ni muhimu kutumia teknolojia za kidigitali kama baruapepe, WhatsApp, Microsoft Teams, Zoom na zinginezo. Kwa kutumia majukuwaa haya, hujua kila mmoja anafanya nini, maendeleo ya kazini ni ipi, na changamoto zipi ziko. Kila siku au kila wiki, tunapanga mikutano ya mtandao ili kuzungumza kuhusu kazi, kupanga majukumu na kubadilisha mawazo. Hii hunisaidia kuondoa ukosefu wa taarifa unaotokea pale hatuko pamoja na kuhakikisha kila mtu anahisi kushirikishwa kikamilifu. Mbali na mawasiliano ya kawaida napenda kutumia ratiba za kazi wazi ambazo kila mtu ama kila mshiriki wa timu anaweza kuona. Ratiba hizi zinajumuisha majukumu ya kila mtu, tarehe za mwisho na hatua ya kufanikisha mradi. Kwa kufanya hivyo, kila mshiriki anajua nini kinachotarajiwa, lini cha kukamilisha na jinsi kazi zinavyo unganishwa. Njia hii hufanikisha uhusiano wa karibu na hufanya timu ya mbali iwe kwa timu iliyo karibu kimwili. Kazi na timu ya mbali pia inahitaji kujenga hehima na mshikamano. Mara nyingi kwa kuwa hatuko pamoja kuna uwezekano wakutofautiana na mitazamuo, mtindo wa kazi au muda wa kujibu ujumbe. Katika hali kama hizi hufanya jitihada ya kuelewa mitazamo ya kila mshiriki. Kutumia luha ya heshima na kushirikiana kwa uvumilivu. Kwa mfano, iwapo mshiriki fulani hawezi kumaliza kazi kwa wakati baada ya kumkosoa, tunazungumza wa utulivu, kueleza changamoto na kupanga njia mbadala. Hii hufanikisha mshikamano na kuondoa migongano isiyo ya lazima. Aidha utumiaji wa teknolojia ya ushirikiano ni muhimu sana. Kwa mfano, kutumia Google, Microsoft, SharePoint, kunafanikisha kazi kwa wakati moja, kurahisisha maoni ya kila mshiriki na kuona mabadiliko yanayofanywa. Hii hufanya kila mtu ajihusishe kutoa mrejesho kwa wakati na kuhakikisha kazi inafanyika kwa usahihi. Vile vile hupunguza uchileweshaji, unaoweza kutokea kutokana na kutowepo kwa timu kimwili. Kazi na timu ya mbali pia inaitaji kujenga motisha na maadili ya pamoja. Kwa kuwa kila mmoja yupo sehemu tofauti, hufanya jitihada ya kuonyesha kuthamini jitihada za mwenzangu. Kwa mfano, wakati mshiriki fulani amemaliza kazi vizuri, huwa na furaha ya kupongezwa. Kuandika ujumbe wa shukrani au kushirikisha mafanikio hayo na timu. Njia hii husaidia kila mshiriki kuhisi kwa sehemu ya timu na kuimarisha mshikamano wa pamoja. Pia hufanya jitihada ya kusikiliza kwa makini kila mshiriki ana mtazamo tofauti na njia yake ya kufanya kazi. Kusikiliza husaidia kuelewa changamoto za kila mmoja. Kupata mapendekezo bora na kuhakikisha kila mawazo yanaheshimiwa. Hii hufanikisha mshikamano wa kweli na kufanya kila mshiriki ajisikie kila mshiriki aji.

Kwanza kabisa napendelea kutumia mabegi ya kitambaa au chuma badela ya mabegi ya plastiki wakati wa kuenda dukani. Badala ya kuchukuwa begi la plastiki za mara moja, huchukuwa begi za kudumu ambazo ninaweza kutumia mara nyingi. Hii husaidia kupunguza taka nyingi za plastiki zinazotupa mazingira. Mara nyingi huweka begi moja au mbili kwenye mkoba wangu ili niwe tayari kwa ununuzi wowote njia hii ni rahisi lakini ina changamoto mkubwa katika kupunguza uchafu wa plastiki pili, napunguza matumizi ya vyombo vya plastiki vya mara moja kama vikombe, sahani na vijiko vya plastiki. Badala yake, hupendelea kutumia vyombo vya chuma, kio au mbao inavyoweza kufanyiwa kazi tena. Kwa mfano, wakati wa chakula cha mchana nyumbani hupenda kutumia vikombe vya chuma au glasi badala ya vikombe vya plastiki. Hii hufanikisha kupunguza taka zinazochafua mazingira na pia njia ya kulinda afya yangu. Kwani plastiki mara nyingine huachilia kemikali hatari pale inapokuwa moto au inapokaa muda mrefu aidha, napunguza matumizi ya mitungi na mabegi madogo ya plastiki. Kwa kutumia vyombo vinavyoweza kujaza upya kwa mfano hupenda kutumia chupa ya maji inayoweza kujazwa badala ya kununua chupa za plastiki kila siku njia hii ni rahisi lakini husaidia kupunguza idadi kubwa ya chupa za plastiki zinazotupa mazingira. Pia hii hufanikisha akiba ya pesa kwa kuwa si lazima kununua chupa mara kwa mara. Zaidi ya zaidi ya hayo napenda kuchagua bidhaa zisizo za plastiki pale ninapokuwa na chaguo. Hii ni pamoja na bidhaa zilizokatika mifuliko ya karatasi, chupa za glasi au bidhaa zisizo na ufungaji wa plastiki. Kwa mfano kununua sabuni ya kuoshea mwili au sabuni ya jikoni bila plastiki ya zaidi kupanguza taka zisizo za lazima. Mara nyingi hutumia pia bidhaa za kikaboni au zenye ufungaji wa mazingira. Kwani hizi huchangia kupunguza uchafu na kulinda dunia pia, napendelea kuchangia katika kampeni za mazingira au kuelimisha wengine kuhusu mapunguzo ya plastiki kwa mfano, hutoa mafunzo madogo kwa familia na marafiki kuhusu umuhimu wa kutumia mabegi ya kitambaa, chupa zinazojazwa upya na vyombo vyombo vinavyoweza kutumika tena. Hii husaidia kuongeza uelewezaji wa jamii na kuunda tabia nzuri na kulinda mazingira. Aidha, napenda kuchangia katika uchangishaji na urejeleaji wa plastiki. Nikitumia plastiki isioweza kuepukika huwa na hakikisha inaenda kwenye mabini au urejeleaji badala ya kutupwa ovyo. Hii ni njia nyingine ya kuhakisha plastiki haichafui mazingira na inaweza kuundwa kuwa bidhaa nyingine badala ya kusaidia taka. Hata hivyo kupunguza matumizi ya plastiki ni njia ya kulinda mazingira na kuokoa rasilimali ya kuendeleza maisha endelevu. Katika hatua ndogo hufanikisha dunia safi na afya bora na jukumu la kila mmoja huchangia kwa vitendo.

Wakati wa msongo wakazi, ninafanya jitihada kadha kuhakikisha ninabaki tayari kiisia na kiakili na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi bila kuchoka au kuchanganyikiwa. Kwanza kabisa, napenda kupumzika kidogo na kufanya mazoezi ya kupumua. Msongo mara nyingi huanza pale akili inapo shindwa kushugulikia kazi nyingi kwa wakati mmoja. Au pale muda ni mfupi na kazi ni nyingi. Katika hali kama hiyo, uchukua muda wa dakika chache kupumzika, kuangalia hewa safi na kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina. Kupumua kwa utulivu, ufanikisha kupunguza msongo wa mawazo, kurudisha mtazamo na kufanya akili ifanye kazi kwa makini zaidi. Pili, napenda kupanga kipa umbele cha kazi. Msongo mara nyingi hutokea pale kila jambo linaloonekana dharura. Hapo, uchukua muda kidogo kupanga kazi kwa kipa umbele. Kuangalia ni lipi linalo paswa kufanywa kwanza na lipi linalo weza kusubiri kidogo. Kwa kufanya hivyo ni napunguza hisia za kushindwa au kuchanganyikiwa. Na kazi zinazo pangwa na utaratibu unaofaa. Njua hii ufanikisha kuthibithi msongo na kuhakikisha kila jambo linakamilika kwa wakati. Aitha, napenda kushirikiana na wenzangu au viongozi wakazi pale nina po hisi mzigo mkubwa. Msongo wa mawazo unaweza kupungua pale unapo shirikisha mwenzako mawazo msaada au ushauri. Kwa mfano, mara nyingi huzungumza na wenzangu au kiongozi wa kazi, kueleza changamoto, kupata, suluhisho au kubadilisha mawazo. Ushirikiano huu, ufanikisha kupunguza msongo, kupata njia mbadala na kufanya kazi kwa utulivu. Zaidi ya hayo napendelea kuchukua mapumziko madogo ya kati. Mapumziko haya uweza kuwa kunywa chai, maji, kutembea kidogo au kusikiliza mziki mnyenyekevu. Mapumziko ufanikisha kurejesha nguvu, kuondoa uchovu wa akili na kuongeza uthabiti wa kisaikolojia. Mara nyingi maponziko hayo hufanya mtu arudi kazini, akiwa na ari na akili safi, jambo linalo ongeza ufanisi, pia napendelea kutumia njia ya utulivu wa akili kama kutafakari, kutia maombi au kufanya meditations ndogo. Njia hizi ufanikisha kupunguza wasiwasi, kurekebisha hisia na kupata mtazamo mzuri wa msongo wa kazi. Kwa mfano, dakika chache za kitafakari ufanikisha kuona suluhisho latatizo bila kuchanganyika au kuakikisha maamuzi kwa araka. Aitha napendelea kuandika orodha ya kazi au kuchora mpangilio wa kazi. Hii ufanikisha maoni kwa uwazi na kazi ngapi zimekamilika. Nilipi limebaki na nilipi linapaswa kupewa kipa umbele. Njia hii ufanikisha kupunguza hisia za msongo, kuona maendeleo na kuimarisha ufanisi wa kazi. Kuona kila kazi ikikamilika, kuna nipafuraha ndog na motisha ya kuendelea na kazi zingine. Kwa hivyo, msongo wa kazi ni jambo la kuogopa. Si jambo la kuogopa bali ni fursa ya kujifunza kuthibithi hisia kupanga kipaumbele kushirikiana na kuimarisha nidhamu binafsi. Kwa kutumia mbinu hizi, katika kazi, unaweza kufanyika kwa utulivu, ari, natija, huku wakili ya moyo vikiwa na vya afya, nzuri.

Napenda kusasisha vifaa vyangu mara kwa mara lakini si kila wakati kwa wakati mmoja. Kwanza kabisa napendelea kusasisha vifaa vyangu kila wakati ninapo pata sasisho muhimu. Vifaa vyangu, vifaa vyangu ni pamoja na simu, kompyuta, kompyuta ndogo, na vifaa vya kielektroniki vya nyumbani kama televisheni ama mashine ya kusafisha. Kusasisha vifaa vyangu kuna hakikisha kuwa vinabaki kazi nzuri, kazi vizuri, salama na vinatoa utendaji bora kwa mfano sasisho la programu kwenye simu linapewa mara kwa mara ilikuhakisha vipengele vipya vya usalama vinafanya kazi. Na hivyo kupunguza hatari za mwili na data au virusi. Napendelea pia kusasisha vifaa vyangu kwa mpangilio maalum. Mara nyingi huanza na vifaa vinavyo tumika sana kwa simu au kompyuta. Na kisha ni kasasa vifaa vingine vinavyo tumika mara chache. Mpangilio huu hufanikisha kuhakikisha kuwa kila kifaa kinabaki katika hali nzuri. Na hakuna cha kuachwa nyuma. Kwa mfano, kompyuta yangu ya kazini hupata sasisho la mara kwa mara. Huku simu ikisasishwa kila mwezi au mara tatu kwa mwaka kulingana na mahitaji ya usalama na utendaji. Haitha napendelea kusoma taarifa za sasisho kabla ya kufanyiza. Hii hufanikisha kuelewa ni faida gani au maboresho yanayo kuja na sasisho au kuamua nilini sasisho linapaswa kufanywa. Mara nyingine, sasisho linaweza kubadilisha vipengele vifaa, vipengele vya vifaa au programu, hivyo ni muhimu kuwa makini. Kwa mfano ikiwa sasisho linaboresha utendaji wa camera au simu au kuongeaza muda wa battery hufanywa mara moja. Hata hivyo, ikiwa sasisho linaweza kubwa au kudumu muda mrefu napanga muda maalum wa kufanya sasisho ili isidhuru shughuli zangu. Zaidi ya hayo napendelea kuchukua hatua za tahadhari kabla ya kusasisha kama kuhifadhi data muhimu, kuhakikisha chaji ya kifaa iko juu na kuwa na mtandao dhabiti. Hii hufanikisha kuepuka matatizo kama kupoteza data au kushindikana na kifaa wakati wa sasisho. Mara nyingine huunda nakala za data muhimu kwenye kompyuta nyingine au kwenye wingu. Ili kuhakikisha hakuna cha kupotea. Pia napendelea kusasisha programu au vifaa vinavyo tumika mara kwa mara. Ili kuhakikisha vinabaki salama na venye utendaji mzuri kwa mfano programu za simu antivirus au programu za kompyuta hupata sasisho kila mwezi au kadri inavyo hitajika. Hii hufanikisha kuhakikisha vifaa vinabaki katika hali bora, vinatoa utendaji mzuri na vinakua salama dhidi ya dhidi ya dhidi ya mshambulizi ya kielektroniki. Na pendelea pia kuchunguza vifaa baada ya kila sasisho ili kuhakikisha kila kitu kinafanya kazi vizuri hii, hii hatuwa ni muhimu ya kuangalia kama sasisho linaleta maboresho yaliyo yaliyo ahidi na kukuwa tatizo lolote jipya kwa mfano baada ya sasisho la simu napima camera, battery na utendaji wa wa programu ili kisha kila kitu kiko sawa.

Kwanza kabisa, napenda chai kwa sababu ni ya utulivu au faraja nafaraja. Chai ina ladha laini na harufu nzuri inayonifanya nijiskie tulivu mara tu nikikunywa kikombe chache cha moto. Asubuhi napenda kuanza siku yangu kwa kikombe cha chai, cha maziwa kidogo na sukari kidogo kwa sababu huniunganisha na utulivu wa asubuhi kinywaji hiki hufanikisha kuanza siku bila shinikizo kwa akili safi na kwa mwili mwenye nguvu za taratibu. Zaidi ya latha, chai ni kinywaji, cha kijamii na kitamaduni. Mara nyingi pale unakunywa chai na marafiki, familia au majirani hufanikisha mazungumzo, mshikamano wa jamii na kujenga urafiki wa kweli. Kwa mfano, pale nikiwa na rafiki kwenye jikoni, kikombe cha chai kinakua cha kielekizo cha muda na kutulia na kushirikiana kwa mawazo. Hii inafanya chai kuwa zaidi ya kinywaji na njia ya kuungana na wengine kihisia na kijamii. Chai pia hufanikisha utulivu wa akili na afya. Kutumia chai kwa kiasi kidogo husaidia kupunguza wasiwasi, kuboresha umakini kidogo bila kuongeza msisimko mwingi wa mwili na kusaidia mmengenyo wa chakula. Kinywaji hiki ni rahisi kwa tumbo. Tofauti ya kahawa ambayo mara nyingine inaweza kusababisha msisimuko mkubwa kuongeza kwa shinikizo la damu au kuongeza kwa moyo kupiga haraka. Hivyo kwa upande wa afya ya kila siku chai hufaa zaidi kwa matumizi ya mara kwa mara. Aitha, chai ni nyepesi na rahisi kuandaa na kufanya iwe chaguo bora kwa kila wakati wa siku. Napenda kuwa na kikombe cha chai asubuhi wakati wa mapumziko ya mchana au jioni baada ya kazi. Kahawa ingawa ina dorsari mara nyingi ni nyeti zaidi. Ikiwa na kiasi cha kafein. Kikubwa ambacho ni kila mtu anaweza kushugilikia mara kwa mara chai hufanikisha kutumia mda wa kupumzika bila kuchanganya hisia au nguvu za mwili. Zahidi ya hilo napenda maeneo ya kitamaduni yanayo husiana na chai, katika tamaduni nyingi, kunywa chai ni ishara ya karibu, heshima na mshikamano wa familia au jamii. Kwa mfano, katika jamii ya kiasia, kunywa chai pamoja ni ishara ya kushirikiana, heshima na mshikamano wa familia. Katika jamii ya kiafrika, chai ya tangawizi au chai ya majani mara nyingi hufanywa kwa mapenzi na kushirikishwa na majirani au marafiki. Hii inafanya chai kuwa zaidi ya kinywaji ni sehemu ya utamaduni na maisha ya kijamii. Aitha napenda chai kwa sababu ina historia ndefu na yenye utajiri wa tamaduni. Katika historia, chai imekua kinywaji cha kifahari, chakila siku na chajamii. Hii inafanya kunywa chai kuwa zaidi ya burudani ni ushuhuda wa historia, tamaduni na mshikamano wa kijamii. Kahawa pia ina historia yake lakini ladha na hisia mara nyingine mara nyingine ni ile hivyo si kila wakati hufanikisha utulivu wa chai. Kahawa ni zuri pale kunapo hitajika msisimuko wa haraka au makini wa zaidi. Lakini kwa matumizi ya kila siku, kikombe cha chai kinaendelea kuwa chaguo la kwanza. Kwa hivo chai, si kinywaji ni sehemu ya maisha yangu utamaduni na hisia.

Napenda kucheza na marafiki zangu wa karibu na familia yangu. Kulingana na mchezo na wakati. Mara nyingi napenda kucheza na wale wananielewa. Wanafurahia kucheza pamoja na wanamshikamano sawa nami. Kwani kucheza pamoja kunafanikisha burudani na mshikamano wa kweli. Kwa mfano, napenda kucheza na wenzangu shuleni au kazini. Hasa pale tunapokuwa na mchezo ya kielektroniki au mchezo wa nje kama mpira, karata au mchezo ya bodi. Kucheza pamoja na marafiki hupunguza msongomano wa mawazo, hotoa furaha na kuimarisha urafiki. Pale ninapokuwa nyumbani napenda pia kucheza na familia, hasa watoto au ndugu wa karibu. Michezo ya nyumbani kama kuimba, kucheza michezo ya bodi na hata michezo ya kubahatisha, hufanikisha ushirikiano na furaha na mshikamano wa familia. Aitha aitha mara nyingi napenda kucheza peke yangu. Kama pale kama pale ninapokuwa na ndugu zangu wa karibu. Michezo ya nyumbani kama kuimba, kucheza michezo ya bodi, au michezo kubahatisha, kufanikisha ushurikiano, furaha na mshikamano wa familia. Aitha, mara nyingi napenda kucheza peke yangu. Kama pale ninapokuwa na muda wa kutulia, kucheza na michezo ya simu na kufikiria mbinu mpya katika michezo. Hii hufanikisha mtazamo na ubunifu. Napenda kucheza michezo ya nje kama mpira wa miguu au mpira wa kikapu na marafiki wa shule au jirani, kwani michezo hii hufanikisha kushirikiana, mazoezi ya mwili na furaha mkubwa. Napenda kucheza. Pia napenda kucheza michezo ya kubahatisha au mchezo ya watoto kama kuigiza au mchezo wa miguu kwani kila mtu anakushirikisha kwa furaha na mshikamano. Michezo ya miguu au mpira wa kikapu au mchezo wa karatasi ya kushindana na wenzangu hufanikisha kujenga timu, mshikamano na kuimarisha urafiki. Faida ya kila kundi la watu ninapo cheza nao. Marafiki wakaribu. Furaha mshikamano na kirafiki ushirikiano na ubunifu. Familia. Furaha ya kifamilia, mshikamano, kumbukumbu nzuri na maadili, wenzangu shuleni au kazini. Ushirikiano wa timu, mshikamano wa kijamii, kushirikiana kwa heshima furaha na ushindani. Peke yangu, tulivu, bunifu, mtazamo, wa kibinafsi, motisha na wa ubinafsi. Kwa kifupi, napenda kucheza na marafiki wa karibu, familia na wakati mwingine peke yangu. Kulingana na mchezo wa mazingira wakati wote. Kile muhimu ni furaha, mshikamano na utulivu, unaopatikana kutokana na michezo. Ikiwa ungependa naweza kuandika toleo refu sana. Napenda michezo ya nje sana mara nyingi ninapo kutana na marafiki. Wao hunifanya nijihisi vizuri, wa karibu zaidi. Kwa jumla napenda kucheza na marafiki wakaribu, familia, wenzangu shuleni na kazini. Na wakati mwingine peke yangu kulingana na mchezo wa mazingira. Kila kundi hutoa furaha, mshikamano, hisia na utulivu na mafunzo ya kijamii.